Kwanza mazingira ya kazi ni muhimu, inahakikisha kuwa na wasikiliza kwa makini wenzangu na kujaribu kuelewa mitazamo yao, sio tu kusikia maneno yao, bali pia kuelewa hisia na mahitaji yao. Pili, najitahidi kuwa wazi na wao moja kwa moja katika mawasiliano yangu Sina mchezo wa kujifanya au kujaribu kuwa mtu mwingine Nawasiliana kwa uaminifu na uwazi nani nahakikisha kuwa wanahamu nini nachotaka kufanikisha Tatu, ninajua jinsi ya kuuliza maswali Sio tu kuuliza maswali ya kawaida bali maswali ambayo ya nafanya, wafanyikazi wenzangu, wafikiri na kutoa majibu ya kina. Nne, ninajitahidi kuwa mwaminifu na kujenga uwaminifu. Ninawafahamisha wafanyikazi wenzangu kuhusu mambo yanayowahusu na ninajitahidi kutimiza ahadi zangu. Mwisho, ninajua jinsi ya kusikiliza na kutoa mrejesho, inawapa mrejesho wafanyikazi wenzangu na ninajitahidi kuwa na msaada katika kukuza uwezo wao Kwa ujumla, mawasiliano yangu na wafanyikazi wenzangu ni ya wazi ya uaminifu na kujenga Ninajitahidi kuwa msikilizaji mzuri na ninajua jinsi ya kuwasiliana kwa ufanisi.

Lengo langu kuu katika kazi yangu ni kuwa kiongozi bora na mtaalumu katika fani yangu. Nataka kuwa na ushawishi chanya na kwa timu yangu na kusaidia kukuza kivipaji vipa. Kwanza, niyataka kuwa mtaalamu wa maswala ya uongozi na usimamizi. Nataka kuwa na uwezo wa kuongoza timu kubwa na kuifanya ifanikiwe. Nataka kuwa mfano wa kuigwa kwa wafanyikazi wenzangu na kuongoza kwa njia ya uaminifu na uadilifu Pili, nataka kuwa mchangiaji wa maendeleo ya jamii Nataka kutumia ujuzi wangu na uzoefu wangu kusaidia jamii yangu na kuleta mabadiliko chanya Tatu, nataka kuwa kiongozi wa kuleta mabadiliko katika sekta yangu Nataka kuwa sehemu ya timu naotengenezwa suluhu za kibunifu na kuleta mabadiliko katika sekta yetu Mwisho nataka kuwa mtu ambaye watu watamtazama na kumuheshimu Nataka kuwa kiongozi ambaye watu wataka kumfuata na kumuiga Hii ni ndoto yangu na ninaamini kuwa kwa bidii uaminifu na kujitolea naweza kufika malengo yangu na kuwa kiongozi bora.

Kusoma maoni mtandaoni ni kama kuchimba kwenye kisima cha habari. Ukijua, mara nyingine unapata vitu vizuri, lakini ukikutana na watu, wanaotaka tu kupiga kelele inafuraisha. Kwa jumla, napenda sana kusoma maoni hasa kwenye kwenye michezo, filamu au vitabu. Unapata mitazamo, tofauti na mara nyingine unajifunza vitu vipya au kupata mapendekezo. Kwa mfano, ukisoma maoni kuhusu vitabu, unaeza kupata mtu. Aliyenifarikisha mara wewe au mtu ambao ana mtazamo tofauti kabisa na hiyo inakuza uelewa wako wa vitabu au mada yenyewe Lakini pia kuna upande mwingine Kuna watu ambao hupenda wakaposti vitu vipya vibaya au vya kijinga na hiyo inaweza kuleta stress au kukufanya uchukue mda mrefu kusoma Lakini nimejifunza kuachana na hizo kelele na kuendelea na mambo yangu kama mtu anaposti vitu vibaya mara nyingi ni ishara ya tatizo lake yeye Si tatizo lako wewe Pia kusoma maoni kunaweza kuwa na njia nzuri ya kuona Mwendeo wa wa watu na jinsi wanavyofikiri ni kama kuwa kwenye gumzo kubwa mtandaoni Ukisikia kila mtu anachotaka kusema na kuwa mtandaoni, hakuna mtu anayekuangalia watu huwa wazi zaidi, hivyo unaweza kupata maoni ya kweli au hisia za watu kuhusu mada fulani Kwa hivyo, kwa hiyo ndio kusoma maoni kunaweza kuwa vizuri, lakini inafaa kuchagua ni nini unataka kusoma na kujua wakati wa kuachana.

Napenda sana kusikiliza redio. Ni moja ya vitu ninavyovipenda zaidi katika maisha yangu. Napenda kusikiliza redio kwa sababu inanipa habari za hapa na pale. Kutoka kwa wasanii wangu, wapendao hadi kwa habari za kitaifa na kimataifa. Pia redio inanipa burudani na kunifanya nicheke na kujisikia vizuri. Napenda kusikiliza vipindi vya redio vinavyohusu muziki, hasa muziki wa kisasa na wajadi. Napenda pia kusikiliza maujiano na wasanii na wakati na watu maarufu kwa sababu yanavutia na yanafafanua mambo mapya. Redio pia inanipa nafasi ya kujifunza lingo mpya na kujua tamaduni tofauti. Kwa jumla kusikiliza redio ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Inanipa habari burudani na muskumo. Napenda sana kukaa na kusikiliza redio hasa wakati wa asubuhi au jioni. Wakati ninapojisikia kufanya hivyo, ni kama kuwa na rafiki ambaye ananiambia habari na kuniburudisha kwa wakati mmoja. Kwa hivyo, jibu langu ndio, napenda sana kusikiliza redio.

Dini ni sehemu muhimu ya maisha kwa watu wengi duniani. Kwa watu mbalimu, dini inaweza kuwa chanzo cha faraja, mwongozo na maana katika maisha yao. Inaweza kusaidia watu kujibu maswali makubwa ya maisha, kama vile kusudi la kuwepo, mauti na maadili. Kwa wengine, dini ni njia ya kuunganisha na jamii na familia, kushiriki katika mila na desturi za kitamaduni, na kupata hisia ya kuwa, sehemu kitu kubwa zaidi. Inaeza pia kutoa msukumo wa kufanya mema, kusaidia wengine na kujenga tabia njema. Dini pia inaweza kuwa na adhari kubwa katika maisha ya kila siku. Ikiongoza mamuzi ya watu kuhusu nini cha kula jinsi ya kuishi na jinsi ya kutatua matatizo Kwa badhi ya watu imani zao za kidini zinaweza kuwa na adhari kubwa katika mahusiano yao ya na wengine na jinsi wanavyo ona ulimwengu Kwa jumla, dini ni jambo la kibinafsi sana na umuimu wake unatofautiana kutokana na mtu mmoja hadi mwingine ni swala linazo itaji kujadiliwa kwa heshima na uvumilivu kwa sababu watu wana maoni na imani tofauti kuhusu dini.

Ninapenda sana maeneo ya kihistoria kwa sababu yanaweza kusimulia hadidi za zamani na kweli za watu walioishi kabla yetu. Kama ningechagua mahali pa kihistoria pa kutembelea, ningechagua piramidi za Misiri. Piramidi ni moja ya maajabu ya dunia ya kale, na zina historia ndefu ya ujenzi na matumizi yake kama makaburi ya mafarao wa Misiri. Ningependa kuona jinsi watu wakale walivyoweza kujenga majengo makubwa kama hayo bila teknolojia kisasa Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu utamaduni wa Misiri ya kare dini yao na maisha yao ya kila siku kuhusu piramidi kuna hadidi nyingi za kuvutia kuhusu ujenzi wao na siri zilizomo ndani yake Ninapenda sana maeneo ya kihistoria kwa sababu ya naweza kusimulia hadidi za zamani na kweli za watu walioishi kabla yetu. Kila mahali pa kihistoria pana siri na adidi za kuvutia na piramidi ni moja ya maeneo ambayo yangenifanya nijisikie kama nimepata nafasi ya kusafiri nyuma kwa wakati. Kwa ujumla kutembelea mahali pa kihistoria ni kama kufungua kitabu cha kihistoria na kuisoma kwa macho yako mwenyewe. Ngependa sana kupata uzoefu huo na kujifunza kutokana kutoka kwa watu wa kale.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa furaha na marafiki zangu wote. Uwa naanza siku kwa maombi ya shukrani. Kisha tunakusanyika kwa karamu ya familia na marafiki, kupika chakula vizuri, kucheza mziki, na kukata keki ya kuzaliwa. Siku ya kuzaliwa ni pamoja na familia na marafiki zangu. Tunasherekea pamoja kwa karamu na shuguli mbalimbali za fura. Na kumbuka sherehe nyingi za kuzaliwa lakini ninazo zipenda zaidi ni zile ambazo nilikuwa na familia na marafiki wengi na tulifraia chakula kizuri, muziki na zawadi za maana Napenda keki ya kuzaliwa iliandikwa jina langu na nambari ya umri wangu Pia chakula kizuri cha asubui na mulo wa mchana wa sherehe ni muhimu kwangu Ningependa kupokea zawadi inayoniambia kuwa napendwa na watu wangu wa karibu kama vile kitu cha, kumbukumbu au zawadi na inayofanya sherehe kuwa ya kipekee.

Ninapenda kuzungumza na watu wenye tabia ya ukarimu na upendo. Kwa mimi tabia nzuri ni ile, inayojumuisha kujali na kusaidia wengine bila kujali hali zao. Napenda watu ambao wanajitolea kwa jamii na wanafanya kazi kwa bidii ili kuboresha maisha ya wengine. Tabia nyingine ni nayopenda ni waminifu. Watu waminifu wanajenga uhusiano wakudumu na wenye maana. Wanaposema kitu wanamaanisha na wadanganyi. Hii inajenga mazingira ya kutumaini na usalama kwa wengine Pia naipenda watu wenye uvumilivu na subira maisha yangu changamoto nyingi na watu wenye subira wanajua jinsi ya kukubaliana na matatizo kwa njia ya busara Wanafundisha wengine umeme wa kuvumilia na kuto katokata tama Nawapenda pia watu wenye ubunifu ubunifu huleta mabadiliko chanya na ufungua njia mpya za kufikiri watu wa bunifu uinua jamii na kwa kuleta mawazo mapya na suluhisho za matatizo Kwa ujumla, ninatathhmini tabia zote zinazojenga upendo amani na maendeleo katika jamii Ninapenda kuwa karibu na watu wenye mioyo ya huruma na wanaojali ustawi wa wengine hizi ni tabia zinazo, ninazo ziona muhimu kwa maisha yenye furaha na mafanikio.

Ndiyo, ninapenda sana kuzungumuza kuhusu siasa. Siasa ni mada inayovutia sana kwa sababu inahusu maisha yetu ya kila siku na mustakabali wa taifa letu. Ninapenda kuchunguza jinsi siasa inavyoathiri jamii yetu na jinsi inavyoweza kubadilisha maisha ya watu. Ninapenda kujadili sera mbalimbali za kisiasa na jinsi zinavyoweza kusaidia au kudhuru maendeleo ya nchi. Pia ninapenda kuzungumza kuhusu viongozi wa kisiasa na jinsi wanavyo fanya maamuzi yanayowaadhiri wananchi kuzungumza kuhusu siasa kunanifanya nijisikie kuwa na maarifa zaidi kuhusu ulimwengu unaonizunguka Ninapenda kujifunza zaidi kuhusu historia ya siasa na jinsi imeadhiri mataifa mbalimbali Napenda pia kujadili changamoto nazokabili siasa za kisasa na jinsi tunaweza kuzitatua kwa pamoja. Siasa ni sehemu muhimu ya maisha yetu na napenda kuwa sehemu ya majadiliano kuhusu mustakabali wa taifa letu. Kwa ujumla, napenda kuzungumuza kuhusu siasa kwa sababu inanipa nafasi ya kuelewa zaidi kuhusu ulimwengu na jinsi ya kuchangia katika kuboresha jamii yetu.

Kwa upande wangu, ninaweka picha zangu mtandaoni kwa uangalifu sana. Najua kwamba mara tu picha, inapokuwa mtandaoni, inaweza kuenea kwa haraka na kuwa vigumu kuifuta kabisa. Inapopakia picha mtandaoni, nazingatia sana usalama wangu na faraga yangu. Nahakikisha kwamba picha hizo, haziwezi kutumiwa vibaya au kuatarisha usalama wangu kwa namna yoyote. Pia ninajua kwamba picha zinaweza kuokotwa na kutumiwa na watu wengine bila ruhusa yangu Hivyo ninapendelea kuwa makini Kuna wakati ambapo ninapenda kushirikiana picha zangu na marafiki na familia Haswa wakati wa matukio maalumu kama vile, harusi au kuzaliwa kwa mtoto Hata hivyo ninatambua umuimu wa kuweka mipaka na kuakikisha kwamba na wajibika kwa picha ninazo viweka mtandaoni Pia nimejifunza kuwa ni muhimu kutumia mipangilio faraga kwenye mitandao ya kijamii ili kudhibiti. Kuthibiti ni nani anayeweza kuona picha zangu. Kwa hivyo, napendelea kuwa makini na kuakikisha kwamba natumia sana, natumia zana zote zinazopatikana ili kulinda faraga yangu mtandaoni. Kwa ujumla, ninaamini kuwa ni muhimu kuwa makini na kuwajibika wakati wa kueka picha mtandaoni Tunapojua hatua za kuchukua ili kulinda falaga zetu Tunaweza kufurahia manufaa ya mtandao ya kijamii bila kuatarisha usalama wetu.

Musimu ni na upenda zaidi ni majira ya baridi. Kwa sababu wakati uwa muaka, dunia inajawa na utulivu wa ajabu na uzuri wa kipeke. Majani ya ananza kubadilika rika na kupata rangi nzuri ya tahabu. Nahewa inakuwa safi ya kuburudisha. Inapenda jinsi majira ya baridi ina voleta hisia ya utulivu na fikra za kina ni wakati mzuri wa kutafakari na kupanga mpango ya siku zijazo. Pia majira ya baridi huleta shuguli nyingi za kufraisha kama vile kutembea kwenye misitu yenye zeruji au kushiriki katika shereza kitamaduni. Inapenda pia jinsi watu wanavyokusanya pamoja wakati wabaridi wakishiriki joto na upendo ni msimu wakujali na kusaidia ambapo watu wanajali zaidi hali ya wengine na wajitahidi kwa fariji wale walio na shida. Kwa ujumla, majira ya baridi ni msimwa kufutia na wakupendeza, wenye mambo mengi ya kujifunza na kufurahia ni wakati wakuimarisha mausiano na kujenga kumbukumbu za kudumu.

Naweza kusema kwamba uzoefu wangu wa kazi kama mwanafunzi wa kujitolea katika shirika la kijamii umenifundisha mengi kuhusu kazi. Kwanza nilijifunza umuhimu wa kujituma na bidii. Kazi ya kujitolea ilinifundisha kuwa na moyo wa kutoa na kuwa tayari kufanya kazi bila malipo. Pia ilinifundisha jinsi ya kushirikiana na watu wengine na kufanya kazi kama timu. Pili uzwefu umenifundisha umuimu wa kujifunza na kuboresha ujuzi wangu. Nilijifunza jinsi ya kutatua matatizo na kufanya maamuzi na jinsi ya kuwa mwaminifu na wajibika tatizo uzoefu huu umenifundisha umuhimu wakua na malengo na mipango ya kazi Nilijifunza jinsi ya kueka malengo na kufanya kazi kwa bidi ili kuyafikia Kwa ujumla uzoefu wangu wa kazi umenifundisha mengi kuhusu kazi na umenisaidia kuboresha ujuzi wangu na tabia yangu napendekeza kwa wengine kujaribu kujitolia au kufanya kazi katika shirika la kijamii ili kujifunza na kukua kama mtu.